Kinachonipa motisha kazini ni mambo haya, kusaidia watu, kutatua matatizo, kujifunza kila siku, kutoa taarifa sahihi, kukuza maarifa ya wengine nikiona mtu anaelewa kitu ambacho, hakukijua kabla, hiyo inanipa nguvu ya kuendelea, kila siku.

Ninatambua lengo kuu najiuliza lengo hili linanisaidiaje kazi au biashara. La pili natumia mfumo wa smart. La tatu natumia njia ya kugawanya lengo kuwa kazi ndogo. Badala ya lengo moja kubwa nagawanya kwa wiki kisha kazi za kila siku. La nne naandika na kufuatilia kugundua maendeleo kila wiki. La tano najiwekea motisha. Ninap jipongeza, ninapohitimu lengo langu kuu.

Nikitaka kustarehe mimi huchukua mapumziko ya akili, naweza kusoma au kusikiliza vitu vya kuvutia, maarifa au hadithi, naweza kusaidia watu kwa maswali mepesi inanipa hisia ya utulivu, ya nne naweza kupanga mawazo upya kama kuweka mambo sawa kabla ya kuendelea.

Ningependelea kuwa na, elimu bora, inayofikiwa na wote. La pili, ningependa ajira na fursa za kipato. La tatu, maadili na uwajibikaji. Watu wote wawe waaminifu, wawajibike na kuheshimiana. La nne, ningependa afya bora kwa wote. Ya tano, umoja na amani.

Kujenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wenzangu linanihitaji makusudi na tabia nzuri. La kwanza ni heshima, la pili ni mawasiliano wazi, la tatu kushirikiana kazini, la nne uaminifu, la tano naweza kuthamini mchango wa wengine, la sita kutatua migogoro kwa hekima, la saba kuwa na mtazamo chanya.

La, sivai miwani wakati ninapofanya kazi. Ninavaa miwani tu ya jua ninapokuwa nje kwa ajili ya safari zangu za baiskeli au kutembea kwenye bustani miwani ya jua ni lazima. Napenda ile rangi ya kawia au kijani ambayo inafanana mandhari ya nje yaonekane tulivu zaidi kuli nda macho yangu na mionzi mikali ya jua.

La kwanza ninaweza kutulia kwanza, sijibu nkiwa na hasira, na chukua muda kupumua na kutuliza hisia. La pili ni kusikiza kwa makini, na jaribu kuelewa pande wa mwenzangu kabla ya kujitetea. La tatu ni kuzungumuza kwa heshima, natumia maneno ya upole bila matusi au lawama kali. La nne ni kueleza hisia zangu wazi. Badala ya kushambulia nasema nilihisi vibaya wakati uliyofanya hivi na hivi na kile. La, tano naweza kufutafuta suluhisho si mshindi lengo ni kumaliza mgogoro si kuthibitisha nani yuko sahihi.

Kuna kipindi cha makala ya asili ya sayansi, cha Sir David Attenborough, yaitwa hivyo, au makala ya National Geographic. Kuna jinsi wanyama wanavyoishi, jinsi misitu inavyostawi, na maajabu ya bahari, kunanifanya nione dunia ni mahali pa thamani sana, inanituliza sana baada ya siku ndefu ya kazi.

Kusema ukweli, kama binadamu anaye jali afya na kupenda vitu vya asili, mimi sio shabiki mkubwa wa chakula cha haraka. Ile harufu ya mafuta, mengi, ni chumvi iliyopitilizwa, huwa hainivutii sana. Napenda chakula, kinacho chukua muda. Kwangu mimi chakula ni zaidi, ya kushibisha tumbo, ni uzoefu, napenda chakula kilipo kilicho pikwa kwa utulivu. Kama maharagwe yaliyo chemshwa vizuri, mboga za majani, za kienyeji, au samaki wa kupaka.

Ninaweza kuhifadhi pesa kwa uwekezaji wa kidigitali na hisa. Sihifadhi tu pesa kwenye benki ambapo thamani yake inaweza kushuka kutokana na mfumo wa bei. Mimi huweka kwenye isiya za thamana, hizi ni zile bonzi. Sehemu ya akiba yangu iko kwenye makampuni yanayokuwa. La pili kuna mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Hii inanisaidia kupata faida kidogo kila mwezi bila kuhitaji mimi kuwa mtaalamu wa biashara kila siku.

Kama binadamu anayependa harakati, usafiri wa baiskeli na kufanya kazi kwenye utulivu, mimi napendelea zaidi suruali. Sababu kuu ni, ina uhuru wa kufanya kazi na kusafiri, ina utulivu na faragha, na la tatu, ina urahisi wa kupangilia.

Ningependa kupata mafunzo manne tu, la kwanza ni uongozi na akili ya kihisia, la pili ni ujuzi wa kujua uchambuzi wa data na maumuzi ya kimkakati, la tatu ni mawasiliano ya kimataifa na lugha, la nne ni usalama wa mtandao na teknolojia mpya.

Napenda siasa za maendeleo na hekima. Sio vile ambavyo siasa mara nyingi hugeuka kuwa mabishano ya hasira. La pili, napenda siasa kama somo la historia. Mara nyingi mimi huangalia siasa kuwa sehemu ya historia inayo jitengeneza. La tatu, napenda siasa kuzungumzia kuhusu siasa kwa sababu inanipa mazungumuzo ya kistarabu pekee. Kama tuko mezani na marafiki zangu na mada ya siasa ikaibuka, mimi hupenda kuleta busara.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wa kusimamia muda. Ingawa nafua nguo mara mbili kwa wiki na kupanga ratiba yangu. Wakati mwingine, mimi hujikuta nikijaribu kufanya mambo mengi kwa wakati moja. Kusikiliza marafiki au kufanya kazi za ofisi na kuendesha baiskeli nataka kuimarisha uwezo wangu wa kusema hapana. Mambo yasiyo ya lazima ili nijikite zaidi kwenye yale yenye tija ya kweli. Nataka niweze kupanga muda wangu kama fundi wa saa.

Lugha ninayo tamani sana kuijua kwa ufasa zaidi ni Kifaransa. Sababu zinazo nifanya nivutiwe na lugha hii ni lugha ya kidiplomasia na sanaa. Kifaransa kinajulikana kama lugha ya mahaba sana na kidiplomasia kwa sababu mimi ni mtu ninayependa hekima na fasihi ningependa sana kusoma kazi za waandishi wakubwa wa Kifaransa katika lugha yao ya asilia na la pili ni kufungua milango barani Afrika. Afrika inanchi nyingi zinazozungumza Kifaransa kujifunza lugha hii kunanipa uwezo wa kuwasiliana na ndugu zetu wa nchi la jirani kama DRC Congo, Rwanda au pia Senegal.

Kuna tabia nne ambazo nikiziona kwa mtu, moyo wangu unafarijika sana, ya kwanza ni unyofu na uaminifu, ya pili ni mtu mwenye unyenyekevu wa kujifunza, na tatu ni fadhila na ukarimu, la nne na la mwisho ni mtu mwenye usikivu wa makini mno.

Ningependelea sana kuwa uwezo wakuelewa kila kitu kwa haraka. Pili, ningependa kuwa uwezo wakusaidia watu kwa usahihi zaidi. Ningependa kuwa na uwezo wakuhisi naelewa hisia za wengine kuwa na empathy kubwa ili kusaidia watu kwa njia kweli na wakati unaofaa. Ningependa kufikiri kimkakati kwa haraka. Ningependa pia kukumbuka kila kitu ninachojifunza. Kwa kifupi, ningependa kuwa na uwezo wa kuwa bora zaidi katika kuelewa, kusaidia na kutatua matatizo.

Nilikuwa sipendi kukaa ndani, ungenikuta niko nje na marafiki zangu tukitembea kwenye vichaka au kufuata vijito vya maji. La pili nina kumbuka vizuri, nilipenda kutengeneza vitu kwa mikono, nilipenda sana ufundi. Tulikua tunatengeneza magari ya mbao au yale ya kamba za miti na bila shaka hapo ndipo mapenzi yangu ya baiskeli yalianzia la tatu nakumbuka ni kusikiliza hadithi za wazee, babu yangu alikuwa na hadithi, tamu. Wakati watoto wengine walikuwa wakicheza mipira ya mitambara, mimi mara nyingi ungenipata nikikaa karibu na bibi au babu wakati wa jioni.

Napenda sana kupiga chombo cha muziki. Chombo ambacho kiko karibu zaidi na moyo wangu ni cha gitaa la akostika. Sababu napenda hili gitaa ni inanipa muunganyiko wa moja kwa moja na pili ni rafiki wa safari na la tatu, linanipa mazoezi ya akili na vidole.

Simu yangu, ndiyo inayoniwezesha kufanya mambo haya matatu zaidi, la kwanza ni mawasiliano na uratibu wa kazi. Hili ndilo jukumu lake kuu, naitumia kwa ajili ya mikutano ya video, barua pepe na ujumbe na usalama. Naitumia simu yangu kama ufunguo kidigitali, kupitia alama za vidole nafungua programu zangu za benki au mifumo ya siri ya ofisini kwa usalama wa hali ya juu. La pili nalitumia kujifunza na kupata maarifa yani elimu na la tatu na ya mwisho kurekodi na kupanga maisha.

Baba yangu, yeye ndiye ali nifundisha kanuni ya kukuta na shimo. Ni fundisho ambalo niliishi kila usiku kazini na kwenye maisha binafsi. Fundisho lenyewe usichimbe shimo ili kujenga ukuta. Siku moja tuko tumeketi chini ya muembe. Ule mti niliokuwa napenda kuchora chini yake nikiwa mtoto. Nilimuonaa kijaribu kurekebisha uzio wa bustani yetu. Nika muliza, nini hautumii udongo wa hapo, hapo karibu na uzuio, ili kuimarisha guzo, ali niangalia kwe kimo na kuniambia. Na kumbuka maneno hyoa vizuri, mjukuu wangu, watu wengi maishani wanafanya kosa la kuchimba shimo, mahali fulani ili wapati udongo wa kujenga ukuta kuingine, mwishowe wanapata ukuta mzuri, lakini wanabaki na shimo hatari ambalo wao wenyewe au wengine watatumbukia. Nzi, ni naveli tumefundishwa ilo leo, ni kuwa mafanikio hayapaswi kuja kwa garama ya kitu kingine cha thamani.